Nimejifunza kuwa na subira, katika mambo mbalimbali, pia kujitambua na kujua nguvu na udhaifu wangu, pia nimejifunza kuwa mnyenyekevu, kwani kila jambo lazima mtu awe mnyenyekevu, na pia nimejifunza kumuamini Mungu.

La hasha, sipendi kupiga chombo cha mziki, kwani sina ufahamu wa vyombo vya mziki na sijawai kupata mafunzo ya kutumia vyombo mbali mbali vya mziki. Kwa hivyo, ni ngumu sana kwangu mimi kueleza kuwa kuna chombo chochote kile ambacho nakipenda.